Napenda sana kujifunza historia. Ninaona kuwa historia siya tu mfurulizo watarehe na majina ya watu waliokufa. Bali ni hadithi ya kusisimua inaotuhusu sisi. Sababu nikuelewa tuliko toka. Historia inanisedia kuelewa kwa nini dunia iko hivi ilivyo leo. Kila utamaduni, luga na mipaka ya nchi ina mizizi yake huko nyuma. Kujifunza kutokana na makosa. Binadamu tumefanya makosa mingi, huko nyuma, vita, ubaguzi na maamuzi mabaya kiuchumi. Kusoma historia kuna tufundisha jinsi ya kutofanya makosa yale yale tena. Msukumo wa mashuja, kuna hadithi za waliopambana kwa ajili ya uhuru na haki. Kama akinamkua kwa Julius Nyerere au Nelson Mandela. Hadithi zao zina nipa ujasiri na matumaini, maajabu ya kale. Napenda sana kusoma kuhusu jinsi watu wakale walivyoweza kujenga vitu vya jabu kama mapiramidi ya misri au miji wakale kama kule kilwa kisiwani bila teknolojia ya kisasa. Kwa sasa, napenda sana kufuatilia historia ya kijami, jinsi watu wakawede walivyo kua wakiishi, wakila na kupendana mamia ya miaka iliopita. Inafanya maisha yaonekane kama dhamani zaidi. Wewe je, kuna kipindi fulani cha historia ambacho kina kuvutia zaidi kwa mfano, historia ya kale, nyakati za ukoloni, au labda historia ya familia yako.

Msimu ninaupenda zaidi kuliko yote ni masila, kipindi cha mvua za wastani, ni kijani kibichi. Sababu zinazofanya nipende msimu huu ni hali ya hewa tulivu, na penda vile harufu ya ardhi baada ya mvua ya kwanza kunyesha. Hewa inakuwa safi, hakuna vumbi, na kuna upepo mwanana ambao si wa joto kali, wala baridi ya kuumiza. Pia, urembo wa mazingira. Ni kipindi ambacho nchi inapendeza sana. Kila mahali kunakuwa na kijani kibichi, maua yanachanua, na miti inastawi. Inaleta amani fulani moyoni unapotazama mandhari ya namna hiyo. Vyakula vya msimu. Katika msimu huo, matunda na mboga za majani zinakuwa nyingi na za bei nafuu. Hakuna kitu kizuri kama kula mahindi ya kuchoma wakati wa mvua ndogo.

Ndio, nimeshawahi kujaribu kulima. Na uzoefu huo, ulinifanya niwaheshimu sana wakulima. Kuna kitu cha pekee sana unaposhika jembe, na kufanya kazi na udongo. Sababu ni maumivu ya mwili. Nakumbuka mara ya kwanza nilipoamua kulima kijishamba kidogo cha mboga mboga. Siku iliyofuata, misuli ya mgongo na mikono ilikuwa inauma kiasi kwamba sikutaka hata kuinuka. Hapo ndipo nilipogundua kuwa, kilimo sio mchezo kinahitaji nguvu na uvumilivu wa hali ya juu. Furaha ya kuchipua Hakuna hisia tamu kama ile unaipata unapo ona mbegu uliyopanda inaanza kuchipua na kutoa majani ya kijani Inakupa hisia ya kuwa umeleta uhai duniani ladha ya chakula chako Nilipovuna mchicha na nyanya zangu mwenyewe ladha yake ilikuwa tofauti kabisa na zile za sokoni inaonekana jasho uliyoitumia linatia viungo vya ziada kwenye chakula changu. Kujifunza unyenyekevu. Kilimo kilinifundisha kuwa huwezi ku harakisha asili. Lazima uwe na subira, upalilie, utie maji, na usubiri wakati wa mungu.

Mimi hutumia sehemu tofauti kutazama video kulingana na kile ninachotafta wakati huo Mi natumia youtube Hii ndiyo sehemu yangu kuu Netumia sana kutazama video za kujifunza vitu vipia makala za historia na vichakesho vya kusimama Pia kama ataka kusikileza muziku mpia youtube ndiyo kimbelio lango Netflix na disney huko ndiko nina kuwenda ninapotaka kutulia jioni au wikendi kuangalia filamu ndefu au tamthilia zenye ficha zenye bora wa hali ajua. Napenda sana tamthilia za kusisimua. TikTok na Instagram Reels Nikitaka kitu cha haraka cha kuniburudisha au kunivunja wa mbavu kwa dakika chache wakate nimepumzika. Mimi hupitia huko. Ni rahisi sana kupoteza muda mwingi hapa kwa sababu video zake zinafota mfulo lito. Wewe Jee, unapendelea jukua gani? Jee, wewe nimfwa kwangalia filamu ndefu au unapenda zaidi video fupi fupi za vijekesho.

Ndoto yangu kubwa ni kutembea maeneo haya matatu, mji wakale wa Gedi. Hapa ndipo ningeanza safari yangu ni mji waajabu uliotekeleza kando ya pwani ya Kenya. Na tamani kutembea katikati ya kuta za kale za mawe. Kuona masalio ya msikiti ya majumba ya kifahari ya karne ya kuminatatu. Na kujiuliza ni nini hasa kilisabisha kilisababisha watu wa mji ule wenye maendeleo makubwa waondoke ghafla Kuna siri kubwa imefichwa pale Mapiramidi ya giza misri Hii ni eneo ambalo kila mpenda historia lazima atamani kuliona Ningependa kusimama mbele ya yale majengo makubwa na kujiuliza binadamu wakale walitumia teknolojia gani kuyajenga.